Niambie kuhusu mchezo wako unaopenda katika olimbiki. Mchezo naupenda ni mchezo wa riadha. Na nikiwa shule kutoka shule ya msingi na pia shule ya upili. Nilikuwa nashiriki mashindano ya kukimbia riadha. Huwa nafurahia sana kuangalia kwa televisheni ama runinga. Wakati mwana riadha kama kipchoge keino ama eliud kipchoge anapo kimbia hua inanipa msisimuko na kunikumbusha yote iwapo. Sai sina hiyo msisimuko wa kimbia. Lakini hua inanikumbusha mengi kuhusu hiyo mchezo wa riadha na napenda sana. Kwa sababu inakufanya uwe mchangamvu, inakufanya uwe mchanga pia yani usizeeke haraka. Na pia inalipa.